Kila mara napoamka mimi huomba na pia huwa nasoma Biblia. Mimi hutumia chai kama kiamsha kinywa changu na mimi huamka saa kumi na moja asubuhi. Baadhi ya mambo ambayo huwa nafanya kabla ya kuondoka ni kufanya mazoezi na kila asubuhi mimi huhisi mtu mwenye, nguvu na furaha.

Jukumu ambalo huwanapenda zaidi kazini ni kufunza watoto. Mimi ni mwalimu wa sayanzi na kila wakati ninapoenda kazini huwanapenda sana kuinua kiwango cha elimu haswa sayanzi miongoni mwa wanafunzi wangu. Pia mimi hupenda sana kukuza talanta za watoto kwa sababu mimi ni mwalimu wa michezo.

La, mimi huwa sipendi kupika. Hii ni kwa sababu kupika huwa inahusisha mambo mingi na ni kazi ngumu sana. Na pia inahitaji mtu kujitayarisha kwa kuosha vyombo na pia kutafuta chakula. Hio ni kazi ambayo ni ngumu sana.